Swali linauliza; je, nanunua vitu kutoka kutumia simu, naezasema naam mimi ni mtu ambaye nimefanya vitu vingi katika pale mtandaoni. Na naezasema kwamba imeweza kurahisisha maisha yangu kwa sababu sijaweza kupoteza muda, nimeweza tu kuingia pale mtandaoni, kuchagua nini nataka, kisha napochagua nini nataka. Naweza kutuma na kusema kwamba hii ndo nimetaka naomba mniletee hadi kwa nyumba Kwa hivo mimi ni mtu ambaye nimenunua vitu mingi pale mtandaoni kama vile simu mpya Nimenunua vitu kama nguo, viatu, vifaa vya nyumba kama vile masahani, vikombe, vijiko Pia nimenunulia marafikizangu zawadi katika pale mtandaoni Nasema kwamba katika ile hali unapata kwamba inaokolea mtu masaa na inafanya maisha ya binadamu iwe rahisi Kwasababu katika ile hali ya kwenda kununua kitu kwa duka Unapata unachukua muda mwingi.

Swali lauliza je natumia video kwa mawasiliano naam mi ni mtu ambaye natumia video kwa mawasiliano. Na katika ile hali ya kutumia video kwa mawasiliano, imeweza kunifanya niweze kupata kuzungumza na watu wengi kama vile marafiki zangu, kama vile wa familia yangu. Pia katika ile hali ya kuzungumza na watu walio mbali, unapata kwamba unaweza kufanya biashara kwa sababu mnaeza kuonana ana kwa ana katika pale hali ya kutumia simu. Na ninaeza sema kwamba ime rahisisha maisha yetu kwa sababu katika ile hali ya kutumia video unapata maisha imekua rahisi yaani vitu vimeweza kusuluhishwa kuliko ungoje mtu yaani unaeza zungumza na mtu papo kwa simu na unapata kwa mara nyingi pia mimi nimefanya biashara na watu ambao labda wako Amerika na mi niko Afrika. Na katika ile hali ya kueka mkutano huwa tunatumia video ili kuweza kujitambulisha ndio uweze kujua mwanzako ni nani. Na imeweza kufanya vizuri kwa sababu mnaeza kuaminiana na kujuana pale katika kwa kutumia simu.

Swali linauliza na shugulikia mda wa mwisho vipi. Nezasema kwamba na shugulikia mda wa mwisho kwa nidhamu na mpangilo nzuri kwanza kabisa ni napopokea kazi na igawanya katika vipande vidogo-vidogo ili iwe rahisi. Kuismamia kila kipande huwa na mda wake malumu kwa kukamilishwa hivyo siwezi kusukumwa na presha dakika za mwisho. Pili huwa kweka vipaumbele kulingana na umuhimu na uharaka wa kazi. Kazi zilizo na athari kubwa na mda mfupi upewa kipaumbele cha juu. Pia kutumia kalenda, vikumbusho au orotha za kazi ilikuwa kikisha hakuna kitu kinachosaulika. Tatu, naanza kazi mapema iweze kanavyo. Hiyo hunipa nafasi ya kushugulikia changamoto zilizo tarajiwa bila kuvuruga ratiba. Endapo nitagundua kuna ucheleweshaji huwasiliana mapema na wausika badala ya kusubiri mda wa mwisho upite ili niwambie. Hivi inafanya mtu aweze kukuwamini kwa kila jambo. Pia nizasema mwisho na jithamini bada kukamilisha kazi. Kuangalia kilichokuenda vizuri na ninachoweza kuboresha. Njia hii kunisadia kubaki thabiti, kupunguza msongo wa mawazo na kwa kikisha kazi zinakamilika kwa wakati wa ubora unohitajika. Hivo ndivo naweza kushugulikia mda wa mwisho na pofanya kazi.

Suali linauliza, Je, nimewahi kuona bahari. Nimeshawahi kuona bahari na iliko uzoefu wakuvutia sana. Bahari inanipaisia utulivu na mshango wa wakati kwa wakati mmoja. Mawimbi yanapogonga ufukwe kwa mpangilio wake wasili. Unahisi kama mawazo zote yanatulia taratibu. Kile kilicho nivutia kabisa zaidi ni ukubwa wake wa bahari. Kwa mfano mi ni mtu ambae nilizaliwa katika mji wa Mombasa na pia katika pali Mombasa kuna bahari za aina nyingi. Kuona maji yakienea hadi macho yanapushindwa kuona muisho wake kuna kukumbusha jinsi dunia ilivyo kubwa na sisi ni sehemu ndogo tu duniani yake. Harufu ya chumvi, upepo mwanana na sauti ya maji kuleta hali ya amani na kipeke sana. Bahari, pia unifanya ni tafakari maisha, uvumilivu na mabadiliko na nguvu ya asili. Kila mara mawimbi yanakuja na kuondoka kama vile changamoto na mafanikio katika maisha. Ni mahali ambapo unaweza kujisikia huru na wakati huo huo kupata msukumo mpia. Kwa hivo mimi nimeweza kutazama bahari na bahari uka vizuri sana.

Pili ninauliza, je tumia mfumo wa usalama wa vidole na ninawona kuwa ninjia ya haraka na salama ya kulinda taarifa zangu. Unanipa urahisi kwa sababu sihtaji kukumbuka nwila ndefu kila mara na wakati huu huu inaniakikishia kuwa ni mimi peke naeweza fungua kifaa changu. Pili nezasema, kile ni nachukipenda zaidi ni usalama wake, alama za vidole ni za kipekee kwa kila mtu, hivyo ni ngumu sana kwa mtu mwingine kufikia taarifa bila ruhusa. Pia, ni rahisi sana hasa unapukua na haraka au mikono imechoka kuandika. Hata hivyo, sitegemei peke yake, mi huchanganya na pin au neno siri kama njia ziada usalama. Hii hunipa amani moyoni nikijua kuwaa taarifa zango ziko salama zaidi. Kwa hivyo, naza giza ama nezaambia watu ni vizuri wajifunze kutumia mfumo usalama wa vidole kwa kuwa inaeza kuchunga usalama wavitu vya kupale katika kompyuta ama katika simu.

Swali linauliza, niambia kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Unaweza kushiriki na harufu gani unayoipenda. Mi ni mtu ambaye napenda harufu ya maua, kama vile waridi, manukato, kama vile vya kiarabu, na pia harufu ya chakula kizuri. Kwa sababu natumai, sidhani kuna mtu ambaye hapendi harufu ya chakula kizuri. Je, unakumbuka ni wakati gani unayohisi harufu hii. Naeza sema huwa nahisi harufu hii wakati wowote kwa sababu unapata unapoishi na majirani, unapata kuna wakati mwingine wanapika chakula nzuri, unaweza kunusia chakula hicho na utatamani kama vile harufu ya chapati ama harufu ya kuku nzuri. Pili naeza sema kwamba harufu kama vile maua, mi ni mtu ambaye napenda maua sana. Haswa ile maua ya waridi, maua ya waridi huwa inavutia, inaharufu nzuri. Manukato kama vile ya kiarabu huwa yananifurahisha sana na babangu mzazi ndiye alikua kwanza kuninunulia harufu ya manukato ya kiarabu na hadi waleo na kuambia kwa hakika mini mtu ambaye ni meweza kutumia manukato ya kiarabu kwa kila siku Kumbu kumbu gani harufu hii inanikumbusha naeza kuambia kwa kweli ni napo nusia chakula kama vile chapati huwa inanikumbusha nyumbani kwasababu katika ile sherehe za ramadhan tunapofungua, tunapofunga alafu tunafungua pale jioni ama wakati wa eid, mamangu jioni alikuwa napenda kutengeneza chapati, chapati kwa maharagwe, chapati kwa kuku na kwambia kwa kweli ilikuwa chakula kitamu. Pia manukato kama vili ya kiarabu hunikumbusha babangu mzazi na maua hunikumbusha mpenzi wangu sababu mpenzi wangu anapenda sana kuninulia maua. Au unahisi vipi unapokipata harufu hiyo nakwambia kwa kweli huwa nahisi vizuri sana. Yaani huwa roho yangu inakuanga tu inatulia, kama ni chakula huwa inanipa furaha ya kindani. Na ninaeza kwambea kwa kweli yani harufu huwa inakufanya kukumbusha mtu fulani ambaye unampenda.

Swali linauliza, je, napenda kujifunza historia? Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa kwa nini mambo yako jinsi yalivyo leo. Iwe ni siasa, utamaduni, au hata mahusiano ya kijamii. Unapojua kilichotokezea zamani, unapata picha pana zaidi za dunia, na sababu za maamuzi ya watu. Kile kinachonivutia zaidi ni kuona mifumo inayojirudia, migogoro, uongozi, mapinduzi na maendeleo. Inanifundisha kwamba changamoto nyingi tunazokutana nazo leo, si mpya kabisa bali zina mzizi ya mudamrefu. Pia historia hunipa busara na uvumilivu. Inanikumbusha kuwa mabadiliko huchukua muda na kwamba jamii zimepita nyakati ngumu. Lakini zinafanikiwa kusonga mbele Kwa ujumla, kujifunza historia inapanua fikra na kufanya nime mtu anayefikiria kwa kina zaidi. Pia mi ni mtu ambaye kwa kweli, nimetamani sana kutembea katika nchi tofauti ili niweze kuangalia nini iko hapo mbona vitu vinafanyika vile vilikua vinafanyika je, bado wanafanya vitu ambavyo walikuwa waweza kufanya? Na katika ile hali ya kujifunza kihistoria unaeza pia kufunza wale wadogo wako ili wasisahau pahali walipotoka.

Swali la leo linauliza, je, napenda kuvaa vipuli. Naeza sema ndio, mimi napenda kuvaa vipuli. Kinaongeza mvuto na unaleta mguso wa mtindo bila kuhitaji juhudi kubwa. Kipuli kizuri kinaweza kubadilisha kabisa mwonekano. Iwe ni cha kawaida cha kila siku au cha kupendeza kwa tukio maalumu. Ninapendelea vipuli rahisi lakini vyenye haiba ambavyo vinaendana na mavazi tofauti. Pia, ninaamini kipuli ni njia ya mtu kujieleza, wengine hupenda vikubwa na vya kipekee, wengine vindogo na vya staha, vyote vina uzuri wake. Kwangu mimi, mini mtu ambaye napenda kuvaa vipuli wakati wowote, wakati napoenda kazi, wakati napoenda sherehe, wakati napoenda katika kwa mfano kazini, ama naenda tu kukutana marafiki zangu, napenda vipule vidogo, na pia napenda vipuli kubwa. Zaidi ya yote kuvaa vipuli hunifanya nijisikie nimekamilika na pia nahisi kwamba na jiamini.

Suali linauliza, jee napenda kukimbia. Ndiyo, napenda kukimbia. Kukimbia unisadia kujisikia huru na mwenye nguvu. Situki mwili bali pia kiakili. Kila ninapokimbia na hisi kama ninaacha nyuma msongo wa mawazo na mawazo mengi. Nimda wangu kujitafakari na kujipanga upia. Kila nina chokipenda zaidi ni kwamba kukimbia unifunisha nidhamu na uvumilivu. Kuna siku mwili unachoka mapema lakini ukiwndelea hatua kwa hatua, unajifunza kutokata tamaa, pia unisadia kweka afe yangu katika hali nzuri na kuungeza umakini katika mambo ya kila siku. Na unazesema kwa mbamini mtu ambaye kitambo nilikuwa ni menenepa sana na katika ile hali ya kunenepa afia yangu iliweza kudidimia na nilipo anza kufanya mazoezi kama vile kukimbia neza kuambia kwa kweli afia yangu ilikuja ikakua bora. Na saizi nimeweza kupunguza kilo nyingi sana. Zaidi ya yote kukimbia unipahisia.ya mafanikio, hasa unapomaliza umbali uliodhani hauwezi. Ni ukumbusho kwamba juhudi ndogo lakini endelevu. Mambo makubwa kwa kweli inawezekana.

Swali lauliza, niambie kuhusu kazi au masomo yako. Mimi ni mtu ambaye kwanza naweza anza kwa kusema nimesoma na nimesoma hadi chuo kikuu na nilisoma katika shule ya chuo kikuu ambayo inaitwa Day star University. Na nimiweza kushiriki na nimiweza kufanya hadi nikamaliza. Saizi nafanya kazi yangu ambayo nafanya kazi ya International Relations na pia wakati wangu huru nafanya kazi ya ki-digitali. Nilichagua njia hii kwa sabubu katika ile kufanya international relations unapata kwamba uneza pia saidi ya binadamu katika haki, hakizao, si kupenda vile unaona watu wanavyo dhaliliwa, hakizao hazichukuliwi kama kitu cha maana. Kitu ambacho nakumbuka na nakipenda zaidi kuhusu hii ni kwamba mimi mtu ambaye nimefurahi, na nilipokuwa mdogo ilikuwa tu ndoto na kwa sahizi vile nimeweza kuitimiza nifuraha yangu sana mwoyoni. Ni changamoto gani mnapata? Niseme kwamba nilipokuwa shuleni kuna wakati ambapo masomo yalikuwa ngumu, sana na pia kunawakati nilikuwa nimeanza kazi nikisoma hiyo ndo ilikuwa changamoto kubwa sana kwangu. Lakini pia wakati ya ambapo niliweza kutimiza na kumaliza masomu yangu niliweza kufurahi. Changamoto pale kazini nawesema kwamba kuna watu wengine, watu ambao hawajaweza kujua kutumia teknolojia vizuri pale kazini Kwa hivyo unachukua muda wangu sana kuweza kuwafunza lakini katika pale hali ya kuwafunza naeza kushika na kuielewa sana na nifuraha yangu wakiweza kuelewa Kwa kweli swali nauliza ningependa kubadilisha kitu gani katika kazi ya au masomo yako siwezi singetaka kubadilisha kitu chochote kwa kuwa, katika ile hali ya kubadilisha kitu inamanisha kwamba haufurahii kitu ambacho unafanya, na kwangu mimi sasa hivi naeza kwambia kwa kweli nafurahia kazi ambayo nafanya na nafurahia masomo ambayo nilieza kuyachagua.

Swali lauliza uzoefu gani wa kushangaza umewahi kupata? Naeza sema kwamba uzoefu wa kushangaza zaidi niliwahi kupata ni wakati nilijikuta ni kifanikiwa jambo nilodhani kwamba sita liweza ama haliwezekani. Ilikuwa kipindi ambacho nilikuwa na hofu nyingi na mashaka nikijiuliza kama kweli ninaweza kuvuka hatua fulani maishani. Lakini kwa kuendelea kujaribu bila kukata tamaa mambo yalibadilika ghafla. Kilicho nishangaza sana ni jinsi nguvu ya subira na kujituma ilivyoleta matokeo makubwa kuliko nilivotarajia. Sikuona mabadiliko maramoja, lakini badae nilipotazama nyuma niligundua kuwa kila hatua ndogo nilopiga ilikuwa muhimu. Hisia kutambua hilo ili nifanya nijisikia kwenye shukrani na mshangao mkubwa. Uzoefu huu ulinifundisha kuwa mara nyingi tunajipunguzia uwezo wetu wa kuogopa. Kwa kuogopa ilhali tukijipa nafasi ya kujaribu, tunaweza kushangaza na uwezo wetu wenyewe. Tangu wakati huo, hua ninakumbuka kwamba, mipaka mingi iko akilini na kuivuka huwanza na kuamini kuwa inawezekana. Kwa hivo, naeza shauri mtu lazima ujiamini ili kitendo kiweze kufanyika na pia utii bidii.

Swali nauliza, niambie kuhusu timu iko unayoipenda ya mipira wa miguu. Unaweza kushiriki na timu gani wa mpira wa miguu unayoipenda. Mini ni mtu ambaye napenda arsenali sana. Labda unaweza kueleza ni tangu lini umeanza kuipenda timu hii. Naweza sema kwamba, nilianza kufuatilia timu hii mnamo 2018. 2008, unakumbuka mchezo wa kushangaza timu yako. Unakumbuka mwaka uliopita, kuna mchezo mengi ambao waliweza kushinda. Ungependa kueleza ni mchezaji mgani unayempenda katika timu. Napenda Mikel, Mikel huwa ni mchezaji mzuri ambaye ana cheza pale kipa umbele. Huwa nahisi vizuri ninapotazama wakicheza na wakishinda. Ombi langu ni siku moja nawezaenda pale Amerika na nione jinsi wanavyocheza na niwashabiki katika pale uwanjani. Lakini kwa mda wa saa hizi huwa naenda kwa shabikia pale na marafiki zangu tukienda klabu kuwatazama katika runinga. Na ninahisi vizuri ninapoona wakishinda.

Swali ninauliza ni malengo gani una kwa kazi yako? Naezasema kwamba kwa kazi yangu nina malengo katha muhimu yanayo niongoza kila siku. Kwanza, lengo langu kuu ni kufanya kazi kwa ubora na waminifu. Nataka matokeo ya kazi yangu yawe na maana, yawe sahihi na yawe na mchango chanya kwa timu au tasisi nayofanya na yo kazi. Pili, nina lengo na kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Dunia ya kazi hubadilika haraka. Hiyo ni muhimu kwangu kubaki nikijifunza mbinu mpia, teknolojia mpia na njia bora za kufanya mambo kwa kufanisi zaidi. Hiyo unisaidia kubaki mshindani na mwenye thamani kazini. Tatu, nalenga kushirikiana vizuri na wengine naamini mafanikio ya kweli kazini utokana na kazi ya pamoja, mawasilano mazuri na kweshimiana. Nataka kuwa mtu anayaminika anayisaidiya wenzake na anayechangia mazingira chanya ya kazi. Mwisho, ninalengo la kukua kitaaluma, kupata majukumu makubwa zaidi, kuchangia katika mamuzi muhimu na hatimae kufikia kiwangu ambacho ninaweza kuongoza au kushauri wengine. Kwa hayo yote naezasema kwa ujumla, malengo yangu kazini ni kujenga taluma yenye mwelekeo, heshima na mchango ambayo unapata kwa kweli inaweza kudumu.

Swali linauliza, je unafanya nini kulinda mazingira? Naeza sema kwamba ninalinda mazingira kwa kuchukua hatua ndogo, lakini za kudumu katika maisha ya kila siku. Kwanza, ninajitahidi kupunguza taka kwa kuelpuka matumizi ya plastiki, zisizo za lazima. Kutumia tena vitu vinavyoweza kutumika mara nyingi na kutenganisha taka pale inapowezekana. Pili, ninahifadhi rasilimali kwa maji na umeme, huzingatia kuzima taa na vifaa nisivyovitumia. Kutumia maji kwa uangalifu na kuhamisha wengine kufanya vivyo hivyo. Kuhamasisha wengine kufanya vivyo hivyo. Haya yanaonekana madogo lakini ya kifanya kwa pamoja yana athari kubwa. Tatu, ninaunga mkono huifadhi wa asili kwa kupanda mti au kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira inapopatikana fursa. Pia, najitaidi kuongeza uwelewa kwa kuzungumza kuhusu muhimu wa kulinda mazingira na kuonyesha kwa vitendo kwamba kila mtu ana jukumu. Kwa ujumla, naamini kulinda mazingira si jambo la mtu mmoja, bali ni juhudi za pamoja. Kila hatua dogo tunayochukua leo, husaidia kuhakikisha dunia salama na yenye afya kwa vizazi ambavyo vinavyokuja.

Swali linauliza unawekaje malengo ya kila mwezi kazini. Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa mpangilio makini na wa kimkakati ili kuhakikisha kila lengo linafikiwa kwa ufanisi. Kwanza, naanza kwa kutambua kipaumbele. Ninachambua kazi na majukumu nilio ya paswa kuyafanikisha mwezi huo na kisha kuchagua yale yenye umuhimu mkubwa au yanayowasiana na mda wa mwisho. Baada ya hapo, nagawa malengo makubwa kwa hatuwa ndogo ndogo zisizo weza kufanikishwa wiki hii, wiki kwa wiki au siku kwa siku kwa mfano, lengo kubwa kama kukamilisha ripoti ya mradi kusemwa kuwa kuandaa rasibu ya awali wiki ya kwanza. Kufanya mapitio wiki ya pili na kwasilisha toleo la mwisho wiki na mwisho wa mwezi. Njia hii hufanya malengo isionekane makubwa sana na yenye hufanikika hatua kwa hatua. Pia nahakikisha malengo yaliopimika na halisi yaani yanaweza kupimwa yanayofanikika yanahusiana na jukumu langu. Na yenye muda maalumu wa kukamilika kwa njia hii, ninajua hasa ni lini nimefanikiwa na ni hatua gani zinahitaji maboresho. Mwisho kuwa na ukaguzi wa mwisho kwa kila wiki ili kuona maendeleo. Kutambua changamoto na kurekebisha mikakati. Inapohitajika njia hii inahakikisha kwamba ninabaki kwenye mstari wa kipaumbele na malengo ya mwezi yanafikiwa bila kuwa na mawazo mengi. Ikiwa hivyo naeza eleza mtu kama angependa kupata njia kama hii aweze kuwa na utaratibu ambao anaweza kufuatilia.

Swali inauliza, je napenda kusikiliza radio? Naweza sema naam napenda kusikiliza radio ni moja burudani na chanzo cha habari ambacho kina mvuto wakipekee. Kwa mimi binafsi radio sio tu njia ya kujiburudisha, bali pia ni daraja la kuunganishwa na jamii na dunia nzima. Ni kama kioo cha sauti kinachokuonyesha kile, kinachoendelea katika maeneo tofauti, kukitoa habari, burudani na mafunzo kwa wakati mmoja. Napenda hasaa vipindi vya habari na mahojiano kwa sababu vinanipa, tarifa mpya na kuelewa mitazamo tofauti ya watu. Kwa mfano, kusikiliza mjadala kuhusu maswala ya kijamii au siasa, kunanifundisha jinsi, watu wanavyofikiria, changamoto wanazo kabiliana, nazo na ufumbuzi unaopendekezwa. Hii huchangia kuongeza ufahamu wangu kwa kunipanua mtazamo. Pia napenda vipindi vya mziki kwa sababu mziki unasikika moja kwa moja unahisia na unaweza kubadilisha hali ya moyo. Radio inapopiga nyimbo nzuri inanisaidia kupumzika baada ya siku yenye msongo wa mawazo au kuanza siku kwa nguvu na furaha. Ni kama mwanga mdogo wa furaha, unaotiririka kupitia sauti. Kinachonivutia zaidi ni uhusiano wa karibu na watangazaji. Njia wanavyotoa maudhui kwa mtindo wa kirafiki ni wakueleweka kufanya radio ihisi ya mtu moja kwa moja. Ukijisikia kwa unaunganishwa moja kwa moja na mtu aneyekwelezea hadithi au kushiriki habari pia radio ni rahisi. Huwezi kusahau mila ama programu. Zaidi ya burudani na habari, redio pia ni chanzo cha msukumo napenda kusikiliza vipindi vya maendeleo binafsi, elimu au mijadala ya kuchochea fikra kwa sababu huchangia ukuwaji wa akili na moyo. Hii inafanya redio kuwa zaidi ya sauti tu. Ni mwalimu wa kila siku, rafiki wa kusikiliza na kipeo cha burudani kinachokufanya ujisikie umeunganishwa na dunia. Kwa ujumla, kupenda kusikiliza radio kuna husiana na hisia za utulivu, mwendelezo, elimu na furaha. Huku pia kinapanua mtazamo na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na dunia kubwa. Ni kipengele kidogo cha maisha chenye mvuto mkubwa ambacho hupasha moyo na akili nguvu kwa njia isio na kifani. Kwa hivo, mimi ni mtu ambaye napenda sana kusikiliza radio.

Swali nauliza kampuni ya teknolojia gani ambayo unaweza iamini. Neza sema kwamba kampuni ya teknolojia niyoamini sana na sasa ni Apple sababu sio tu kwa sababu ya bidhaa zake za kisasa, bali pia kwa jinsi wanavyoshugulikia ubora, uvumbuzi na urahisi wakutumia. Apple imejijengea sifa ya kuunda teknolojia, inayorahisisha maisha ya watu, iwe ni simu, kompyuta au huduma za kidijiti. Kinacho nivutia zaidi ni mtazamo wao ubunifu endelevu, wanapanga bidhaa kwa undani mkubwa, wakizingatia kila kipengele kidogo cha mtumiaji. Kutoka kwa muundo wa kifaa, mfumo wa uendeshaji, hadi huduma za cloud na usalama wa data. Hii inainua kiwango cha bidhaa zao, ikifanya mtumiaji ajisikie amani na uaminifu. Jambo ambalo ni muhimu sana katika teknolojia leo. Zaidi, Apple inahimiza usalama na faraga. Hii ni kitu ambacho ni muhimu kwa mtu yeyote anayezunguka mtandao. Hutoa wakika, wakua taarifa zako ziko salama, pia kampuni hii inaelekea kwenye teknolojia mazingira endelevu Ukijaribu kupunguza hathari za bidhaa zake kwa dunia. Hili jambo linalonifanya niwe na amani zaidi na maadili yao. Kwa ujumla ninaiamini Apple kwa sababu inachanganya ubunifu, ubora, usalama na maadili wakijami. Si kampuni tu inauzalisha vifaa bali nikielelezo cha jinsi teknolojia inaweza kuboresha maisha ya kila siku kwa njia salama na ya kuvutia.

Swali linauliza wazo gani nzuri ninayo siku ya leo. Wazo zuri linalo ninalo siku ya leo ni kuanza mpango mdogo wa kuandika kumbu kumbu za kila siku. Wazo hili linaweza kuonekana na ndogo lakini lina faida kubwa kiakili kihisia. Kila siku unaweza kuandika mambo matatu muhimu. Kilichotokea hisia zako na jambo moja uliojifunza au unalopenda kufanya. Pia kinachonivutia zaidi ni kwamba wazo hili kinasaidia kuzingatia mambo chanya na kuona mandeleo kidogo kidogo kwa mfano unaweza kugundua jinsi ulivyo endelea katika kazi mahusiano au ukuaji binafsi. Jambo ambalo mara nyingi huta saulika kama huta hatuweki kumbu kumbu. Pia ni njia nzuri ya kupunguza msongo mawazo kwa kuandika mawazo na changamoto zako. Unatoa nafasi ya akili yako kupumzika na mara nyingine unaweza kupata suluhisho kwa urahisi kuliko wakati unaosoma tu akili yako ikipitia mawazo bila mpangilia. Mpangilio, zaidi ya yote, wazo hili linaweza kuendelea kwa utamaduni wa maisha baada ya mda, unapoweza kurudi nyuma na kusoma kumbu kumbu zako Unapata motisha, furaha na ufahamu wa jinsi ulivyo kuwa ni kama kuunda riwaya yako binafsi ya maisha kila siku ukiweka sura mpya.

Swali linauliza, napendelea mfumo gani wa simu? Naeza sema kwamba napendelea mfumu wa Android kwa sababu kubwa ni uhuru na urahisi wa kubinafsisha. Android inanipa nafasi ya kupanga simu yangu kulingana na mahitaji yangu. Kuanzia mwonekano wa skrini, aina ya apps, hadi jinsi navyotumia kifaa changu kila siku. Pia napenda Android kwa sababu inapatikana kwenye simu nyingi zenye viwango tofauti, vya bei, hivyo mtu anaweza kupata kifaa kizuri kulingana na bajeti yake bila kupoteza ubora. Mfumo huu pia na unaenda vizuri na huduma mbalimbali kama Google Drive, barua pepe na pia Google Maps. Mambo lina linalo rahisisha kazi na maisha yangu ya kila siku. Zaidi ya hayo, Android huu ni ruhusu kufanya mambo mingi kwa kati mmoja kwa urahisi na inaunga mkono apps nyingi za kitaalam, elemu na biashara kwa ujumla na pendelea Android kwasababu inanipa udhibiti, unyumbufu na dhamani kubwa kwa mtumiaji. Na mimi mtu ambaye natumia Samsung ambayo ni Android.

Swali inauliza je napenda kulima bustani. Ndiyo napenda kulima bustani. Kilimo cha bustani hunipa hisia ya utulivu na kuridhika. Kwa sababu kinaunganisha moja kwa moja asili. Kuona mimea ukianza kama mbegu ndogo alafu unakuwa taratibu hadi. Kuwa kitu chenye uhai na manufaa hunifanya nijisikie furaha na fahari. Napenda bustani pia kwa sababu inanifundisha subira na uwajibikaji. Unajifunza kuwa mwezi kulazimishwa ukuwaji Kila kitu kina wakati wake kupanda, kumwagilia, kuondoa magugu na kutunza mimea hunifanya nijikite katika sasa na kusahau msongo wa mawazo Zaidi ya hayo kulima bustani huchangia afya na mazingira mboga au mimea unayolima mwenyewe huwa safi na yenye afya na pia unachangia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuongeza uoto wa kijani kwa ujumla. Bustani kwangu ni zaidi ya kazi ni tiba ya akili na pia ile ya moyo.

Nina furaha wakati napokuwa nyumbani kwa sababu napokuwa nyumbani mimi ni mtu ambaye naweza kutumia muda wangu wa huru kufanya vitu vyangu vya kibinafsi kwa mfano. Napokuwa nyumbani napenda kutazama runinga, nitazame vipindi ambavo mimi kwangu mimi huwa zinanitumbuiza. Pia katika ile kuwa nyumbani naweza kupumzika kama vile kulala ya kutosha ili mwili wangu upate kupumzika vizuri. Pia naezasema kwamba katika ile hali ya kuwa nyumbani nafurahi kwa sababu unapata kwa mara nyingi napokuwa pale nyumbani naweza kupika chakula kizuri na kuweza kupumzika mimi mwenyewe.

Jei nimewai kuenda maonyesho ya sana. Naamu ni mewai kuenda maonyesho ya sana ambapo nilipata kwamba palikuwa na sana kama vile ya mziki, vile ya kuigiza na kutazama vipindi tofauti. Na kwangu mimi neza kuambia kwamba katika ili hali ya kuona maonyesho ya sana niliweza kufurai kwa sababu iliweza kunitumbuiza mimi kibinafsi yani niliweza kutazama vipindi vya aina nyingi na nilifurai kwa sababu niliweza pesa ambao nililipa ilikuwa ya manufa kwa sababu niliweza kusimamambo mingi.

Swali ulilouliza juisi gani ya matunda ambayo naipenda. Mimi ni mtu kwanza ambaye napenda juisi sana, kwa sababu katika ile hali ya kunywa juisi unaweza kuburudika. Haswa pale unahisi pana joto jingi sana katika hewa. Kwa hivyo juisi ambayo mimi napenda kunywa ni ile juisi ya ndizi na parachichi. Unapoitengeneza pale nyumbani na uongeze na maziwa huwa ni kitamu sana. Pia unapotoka gym pale umefanya mazoezi huwa ni nzuri kwa sababu inaweza kukuongezea nguvu katika mwili wako.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka, naeza sema kwamba, hospitali ni pahali pazuri. Si lazima uende kama wewe ni mgonjwa, bali unaeza enda tu kuangaliwa kama una shida yoyote pale mwilini. Na mimi huenda hospitali kama mara tatu au mara nne kwa mwaka. Kuna wakati ambapo unaezae enda katika kwa daktari wa macho, kuniangalia macho zangu. Unaeza enda pia katika ule daktari wa meno, aangalie kama meno zangu ziko sawa. Pia naeza enda katika pale tu hospitali tu.ya kawaida kuangalia kama kila kitu katika mwili wangu uko sawa ama wakati ambapo nahisi sihisi vizuri mimi huenda hospitali lakini naeza sema kwamba mimi si mtu ambaye naenda hospitalini hospitalini sana.

Je, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Naam, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara. Na biashara ambao nimewahi kufikiria kuanzisha naaza sema ni biashara kama vile kuuza nguo. Kwa sababu katika ile ya hali ya kuuza nguo, biashara ya kuuza nguo ina pesa nzuri na pia unaweza kufikia watu wengi. Kwa namna hiyo kwa kweli unapata kwamba katika ile hali ya kuuza nguo, pia unabadilisha maisha ya watu wengi.

Swali lina uliiza niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi? Unaeza kushiriki na kinywaji gani na ni kwanini?. Mini mtu ambaye napenda chai sana. Ama juisi ama maziwa. Je, unakubuka ni wakati gani unakikunya. Mi nakunywa chai wakati wa asubuhi ninapoamka. Pia naikunywa pale jioni. Kabla ni lale wakati ambapo unapata sana sana kama kuna baridi. Na ni nataka nipate joto na kunywa chai app jioni juisi. Nanwa juisi wakati wa mchana na naeza jitengenezea juisi yangu hapo nyumbani kuna mtu ambaye alinelezea kuhusu kinywaji hichi sababu ni mimi mwnyewe nilijitafutia nikipata baada kunywa huo nahisi vizuri nahisi kwamba moyo wangu umetulia nahisi kwamba naisi vizuri.

Swali linauliza naanda repoti za kazi vipi?. Naeza sema kwamba naandaa kazi za repoti kama kuhakikisha kwamba naweza tafuta hiyo kazi pale mtandaoni nijue kwamba inahusiana nini, ninahitaji kuandika nini, unapojua kitu ambacho unafaa kuandika basi unaeza andaa repoti yako vizuri. Pili katika ile hali ya kuandaa repoti, mimi ni mtu ambaye napenda sana kuhakikisha kwamba. Nimeandika maudhui yangu vizuri nimetayarisha kazi yangu vizuri na nimejieleza vizuri kinagaubaga na kabla nipeane repoti naipitia vizuri kuhakisha kwamba kila kitu ambacho kimeandika hapo tarehe inahusu nini ni repoti ya wapi kama ni ya shule kama ni ya kazini alafu ndo niweze kupeana kama najua kazi kwa vizuri.

Swali linauliza ningependa kurudi ujana. Kwa kweli singependa kurudi ujana kwa sababu ujana ni moshi na ukienda haurudi. Na pia katika ile hali ya kusema siwezi taka kurudi ujana ni kwa sababu nimekuwa na nimefanya vitu vyema na nafanya vitu yani jinsi inavyofaa. Lakini nikisema nataka kurudi katika ujana wangu inamanisha kwamba vitu ambayvo nimeweza kutimiza sahi hizi inamaanisha vitaweza kupotea. Bali naweza sema katika makosa ambayo nilifanya katika ujana wangu saa hizi nilivyokuwa mkubwa nimeweza kujua na nafanya yani vizuri kushinda vile nilikuwa nafanya nilipokua katika ujana wangu kwa hivyo singependa kurudi katika ujana wangu.

Swali la ulizia napenda mwanga mkali au mwanga wa kati. Kwa kweli, mi ni mtu ambaye napenda mwanga wa kati. Nasema hivyo kwa sababu mwanga ambao ni mkali sana. Unapata kwamba inanifanya mimi niwe mzembe ama pia unapata kwamba kichwa kinani kitaniwanga kwa sababu unapata kuna joto jingi. Lakini unapata wakati mwanga wa kati upo unaeza tembea, unaeza enda sokoni, unaeza fanya yani vitu vingi na hautakuwa unahisi joto jingi ambalo. Na kukuwa zama linakupa kizungu mkuti kwa hivyo mi ni mtu ambaye nafadhalisha mwanga wa kati.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Ningesema kwamba mimi na ningependa kuwa na uwezo wa kuwa na pesa nyingi. Ili niweze kusaidia maisha ya watu wengi katika nchi ama katika pahali popote duniani. Nasema hivi kwa sababu, unapokuwa na uwezo wa kuwa na pesa. Mimi ni mtu ambaye nataka kusaidia mayatima, nataka kusaidia watu ambao hawajiwezi. Kuna watoto ambao hawana pesa ya karo. Kuna watu ambao hawana chakula chakula cha kila siku. Yaani katika ile uwezo wakuwa na pesa, unaweza badilisha maisha ya watu wengi. Na pia naweza sema kwamba ningependa kuwa na uwezo wakua na pesa ili pia mimi kibinafsi niweze kutimiza ndoto zangu ambazo ninazo kama binadamu yeyote.

Swali linauliza, niambie kuhusu mchezo unayopenda kutazama. Unaweza kushiriki ni mchezo gani unayopenda kutazama. Mi ni mtu ambae napenda kutazama mchezo wa kuogelea na pia vile mchezo wa kukimbia. Unaeza kueleza ni kwa nini unaipenda mchezo hii. Napenda mchezo hii kwa sababu unapata katika ile hali ya kushabikia. Huwa kuna furaha nyingi kati ya wanao katika competitioni na mashabiki wa timu tofauti. Na pia napenda kushabikia mchezo wa kuogelea kwa sababu mi ni mtu ambae napenda kuogelea sana. Je unakumbuka mchezo wa kushangaza ulioutazama. Nakumbuka mchezo wa kushangaza ulioutazama ni watu wanafanya mchezo wa kukimbia wakiwa wameshika mayai kwenye kijiko. Na kwangu mimi ilikuwa tu ya kustaajabisha. Ungependa kuelezea ni wapi unapenda kutazama michezo. Naeza enda pale uwanjani nitazame. Pia unapata kuna mara nyingine. Ninaeza kuwa pale katika nyumbani natazama katika televisheni. Unahisi nini wakati unatazama michezo huwa nahisi vizuri kwa sababu kama kwa mfano unashabikia timu fulani na timu hiyo ipate kushinda huwa inanipa furaha mimi kibinafsi kwa sababu unaeza kuona watu wakicheza vizuri na wakishinda.

Swali linauliza natumia njia gani ya usafiri kila siku. Njia ya usafiri ambao natumia kwa kila siku naeza sema mi natumia basi kwa sababu basi inaweza kunisadia kutumia hela vizuri. Pia unapata yaani si bei ghali kwa mfano unaezakuwa unsafiri masaa kama masaa mawili. Unapata kwamba unaezatumia kama shilingi hamsini ama mia moja kwa hivyo mimi ni mtu ambaye natumia basi. Lakini kuna wakati mara moja mtu unapata anaeza tumia kama ndege lakini kwa sana sana ni basi.

Napenda kuwasiliana vipi na watu. Naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda kuwasiliana na watu lakini pia kuna njia mingi za kuwasiliana na watu. Kuna watu ambao wanafadhalisha uonge nawawo ukitumia rununu. Kuna watu ambao wanafadhalisha utumie labda umpige na rununu wengine umwandike meseji. Ama wengine wapige video. Ama kuna watu wengine wanapenda mkutane nawao muonane macho kwa macho. Kwangu mimi newezasema, napenda kuwasiliana vipi, na jinsi navyo wasiliana watu, tofauti, ni tofauti, kwasababu nina marafiki ambao wanapenda kupigiwa simu, kuna wengine hawapendi kupigiwa simu, kuna wengine wapenda kuandikiwa meseji, na kuna wengine hawapendi kuandikiwa meseji, kuna wengine wapenda ukutane nawao ana kwa ana ili muweze kuwasiliana, kuna wengine hawapendi kutoka nje, na hawataki mkutane yani kwa mara nyingi. Na pia kuna wengine ambao waonapenda video na kuna wengine ambao hawapendi video. Kwa hivyo mimi huwasilana na watu kwa njia tofauti kama kuongea kwa simu, kutuma meseji, kupiga video ama kukutana kibinafsi mwonane.

Swali lauliza je, nawafahamu majirani zangu, naweza sema naam, nawafahamu majirani zangu kwa sababu ni watu ambao tunaisha sehemu moja, tunazungumza kila siku na ni watu ambao tunafanya vitu pamoja, kwa mfano. Jirani wangu anapokuwa anataka kualika watu washereheke siku ya kuzalia mtoto wake lazima anatuita. Na katika hili hali, unapato kamba tunaweza kujumuika pamoja, tule pamoja, tufurahi pamoja, tufanye vitu kama familia. Pia wakati wa shida, wakati wa dhiki huwa tunashikana mkono. Kwa hivyo nafahamu majirani zangu na nawezasema kwamba nimebarikiwa kupata majirani wazuri.